Wakati wa wasiwasi, mimi hutafuta shughuli ambayo inaweza kunituliza moyo. Wakati huo, huwa ninazingatia sana wale ambao ninatangamana nao. Nisiwe na yeyote yule atakayefanya ile hali kuwa mbaya zaidi.

Ndiyo, mimi hupenda kusoma maoni mtandaoni. Maoni ya watu mbalimbali kuhusu mambo kadha wa kadha yanayotokea katika nchi yangu na hata kimataifa kuniwezesha kufahamu mambo yanakoelekea.

Lugha ambao ningependa kujifunza ni lugha ya kijerumani. Lugha ya kiujerumani ni lugha ambao umezidi kupata maarufu kokote ulimwenguni. Hivyo basi hata mimi ningependa kujifunza lugha hilo.

Tathmini za kazi huwa ni shughuli muhimu sana kwa kazi. Husaidia wafanyi kazi na hata wakurugenzi kufahamu ni yapi wanastahili kurekebisha na ni yepi wanastahili kudumisha.

Somo nililopenda shuleni ni somo la biolojia. Somo hilo liliniwezesha kufahamu uhai wa binadamu na hata wanyama. Vile vile niliweza kujifunza mengi kuhusu jinsi ya kujilinda zidi ya vimelea na hata wadudu vidogo vidogo ambao wanasababisha maradhi.

Muda ambao ninakua pamoja na familia yangu ni muda wakubarizi na kujikumbusha mengi mazuri ambao tumepitia. Vile vile ni muda ambao ninatumia kuupongeza kila moja katika jamii kutokana na mchango wake ambao huwa ni kubwa sana.

Ninapo hisi ya kuamba kuna udhaifu flani ambao ninao kazini, basi mimi huchukua hatua ya kuzungumza na wakubwa wangu. Hivyo basi mimi huwasihi kuweza kunisha uri cha kufanya. Vile vile mimi huzungumza na wafanyi kazi wenzangu na kuomba waweze kunisaidia waweza vyo.